Ndiyo, napenda kupanda milima kwa sababu hunipa nafasi ya kufurahia mazingira ya asili na kupata hewa safi. Pia, hunisaidia kuimarisha afya ya mwili na akili na hunifanya nijihisi mwenye nguvu na utulivu mwingi sana.

Kitabu ni nacho kipenda zaidi ni kidagaki mmozea kwa sababu kinafundisha maadili na kinaonyesha changamoto za kijamii. Ni hadithi ya kifasihi inaelemisha na kuburudisha. Muhusika ninaye mpenda zaidi ni fumbata kwa sababu ya ujasiri wake. Nilishauria kukisoma na mwalimu wangu na nigependa kusoma vitabu vingine vya muandishi uyu kwa sababu vina ujumbe mzito.